Nashugulikia kazi za dharura kwanza kwa kutulia Chapili najiuliza kama ni dharura ya haraka ama ni kitu yenye naezafanya badae Nikisha thamini iyo Naweka najiuliza kama ni cha kuwekwa kipao mbele cha ujuu alafu lengo kuu na mambo mengine kisha nashugulikia dharura hiyo.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huanza asubui kwa kuweka mziki nayopenda ili kuwezesha hiyo siku iwe ya furaha, alafu natafta keki kidogo, naenda nikanunua hapo ya kukula na marafiki na familia, naita mpiga picha, anakuja ananipiga picha hapo ivyo pamoja na familia, ingine napiga pekee yangu. Alafu jioni pia naandaa chakula cha jioni na familia na marafiki wachache hivi.

Ndio mimi huvaa saa kwenye mkono wangu wa kushoto Kwa sababu nilisikia wanawake hupaswa kuvaa saa kwenye mkono wawa kushoto Lakini jambo la maana ambalo hufanya mimi kuvaa saa ni kuangalia muda kupitia kwenye iyo saa na kupunguza kutegemea simu kwa sababu nikiangalia kwenye simu naweza pata kuvurugwa na ujumbe ya kutoka kwenye mitandao ama mahali pengine na pia kuvaa saa huongeza mvuto na umakini wa mavazi unaonekana unaheshima.

Ndiyo, mimi hupenda kuimba, sana sana nyimbo za kuwabudu mungu. Kwa sababu, wakati ninaimba, nasikia akili imetulia, inapunguza wasiwasi, huzuni, nasikia nimetosheleza kima wazo, na pia ni afia pia kwenye mwili, naongeza inaboresha upumuaji, nasikia unapumua ukiwa sawa. Pia ni kama afya inaleta afya kwa kihisia inaleta furaha wakati mwingine Napia kupitia kuimba pia inaleta mahusiano mazuri na wanajamii na watu tofauti tofauti.

Mimi hujifunza mambo mapya kupitia kwa mitandao ya kijamii kama vile tiktok nikisikia jambo fulani naenda kuangalia kwenye tiktok naona watu wanasema aje kuyahusu na pia sometimesi huwa natumia google Unaenda una google na inakuelezea Jambo fulani ama kama hauna uwakika na kitu fulani inakuelezea kuna inaeza kutafsiria hata mambo fulani na fulani Halafu pia kama sijaj nikitaka kujifunza pia mambo mapya naezaenda kwenye library mmm ama naulizia watu kama kuna mtu anayajua jambo hilo.

Ndio, mimi napenda kuogelea, kuogelea kuna umuhimu sana, kuogelea kunatuliza mawazo, kuogelea ni kama mazoezi, unafanya mazoezi ya mikono, mazoezi ya miguu, na pia kuogelea pia kunafanya unalalala vizuri, mwili unatulia, kila kitu kinakuwa shwari.

Shuleni namkumbuka mwalimu wangu wa kemia Uyo mwalimu alikuwa mzuri sana alinisaidia sana katika masomo Alis katika masomo yangu ya chuo cha upili Alinilipia tushoni Nikasoma nikapita nikaenda hadi university Mungu azidi kumbariki na kunaemesha baraka zake zizidi kuongezeka.

Naboresha mchakato wa kazi Kwa kupitia njia hizi. Kwanza na chambua mchakato uliopo Naangalia hatua zote za kazi, ipi itachukua muda mwingi, ipi inajirudia na wapi kuna makosa au ucheleweshaji Pili kuondoa mambo yasiyo ya lazima Tatu kuweka mpangilio wazi Nne kutumia teknolojia Kwa busara na mambo mengine.

Mafunzo ambayo imenisaidia huu kazani kazini ni mafunzo ya kuwasiliana jinsi ya kuungea na watu tofauti tofauti Mafunzo ya pili ni jinsi ya kuchunga mda wangu, najua mda fulani, nafaa nifanye kitu fulani, soo najua vile nitapima muda wangu Mafunzo wa kufanya kazi kwa pamoja, pamoja na watu ambao nafanya kazi nao, najua kukaa pamoja nao bila mvurugano, mafunzo ya kiteknolojia pia yananisaidia, na mafunzo ya uongozi na mambo mengine zaidi.

Mimi napendelea kulala mapema kwa sababu ni kilala mapema napata kuamka asubuhi pia mapema ni kiamka mapema akili inakuwa imetulia akili nafikiria mambo mengi na pia mwili wangu nakuwa una nguvu zaidi kwa sababu mapata muda wa kupumzika wakutosha Kwa muka anajua kuna madhara yake pia unaamka ukiwa unasikia una uvivu kwa sababu usiku ulilala Ulilala kama muda umeisha sasa hujapata wakati mzuri wakupumzika.

Sijawahi kujifunza kupiga gita ila nisha ishika kuna rafiki yangu mmoja alikuwa nayo nisha ishika kujaribu kuyapiga lakini niliona ni kama yako challenging sana lakini siku moja nitajaribu kujifunza ili nijue inakaa kitu ambayo ni kitu cha furaha sana cha kufanya.

Timu ya mpira ambayo ninapenda ni FC Lopards, ni mpira ambayo unachazewa huku Kenya. Napenda mpira huo kwa sababu nilifunzwa na mwenzangu ambaye anapenda mpira huo sana. Sasa kila wakati ambayo mpira huu ulikuwa ukichezwa anakuja ananiitaa ananiambia tuende tukaone mpira. Ananielezea mambo mengi kuhusu mpira hiyo, mshikaji mshikaji wa mpira, nani mwenye wamefunga magoli mangapi na mambo mengine mengi kuhusu timu hiyo.